Haa, mini mtu wa football bana. Mi napenda kandanda, yani soccer. Hiyo ndo game nimekua nikiangalia tengu nikuwe mdogo. Hadi sai niko na maklub kadhaa na support. Ka huku kenya na support gormaiya. Nje hapo kuna Manchester United. Eh, napenda mchezo kadha. Lakini, soccer, ama football, ama kandanda, ndio kila kitu. Dio mi napenda kujaribu. Hata kaa mimi si pro, but mi ucheza hapa na pale kumaliza time. Hiyo ndo mchezo hata ntajikuta nacheza at my free time. Yeah.

Masomo yangu, mi kwanza mimi nime 'graduate' kutoka 'university'. Lakini before niende 'university', lazima nilipita 'high school' na 'unfortunately' huku Kenya Hauchagui 'course' unataka 'per se' ni 'results' zako. Matokeo yako ndio ina kufanya unaenda 'to a particular course'. Sasa kaa mimi zenye nilipata, ilinifanya nikaenda kufanya digrii kwa 'bachelor's of economics and finance' na nika 'specialize' kwa 'finance' na 'accounting'. Na saa hii napenda hio, juu napenda ma 'numbers', napenda kufanya 'data analysis'. 'So' hio ndo kitu napenda 'about' masomo yenye nilisoma na nilienda Kenyatta 'university', 'a good university' pia, 'university' fiti.

Oh man, miziki ni mob, huku kuna bongo, na afu pia kuna gengeton, alafu the new Kenyan R&B, hiyo inaslap mbaya sana. Miziki ni mob, lakini, eh, sikuizi tunapenda za huku kwetu, na pia mapenzi mapenzi zimejaa hapo bongo. So, yeah, napia inategemea na time, kuna muda unataka usikize mangoma za kukuinua, kuna mara unataka usikize za gospel hapo, uwabudu hapa na pale. Na kuna time pia unataka usikize kina Bien I mean.

Kimya na kelele inategemea na kitu unachofanya. So, kama kuna kelele na unafanya vitu kama kusoma, yani vitu zinataka concentration, najua tu utaprifaa tu sehemu iko na kimya. Lakini pia kimya sana si nzuri. Kuna watu wengine kama mimi napenda kusoma, penye kuna ka sauti kidogo, ka kelele kidogo tu kwa background. So, mimi naweza sema, niko hapo katikati. Sipendi kimya sana, sipendi pia kelele sana.

Mwalimu wangu namkumbuka ni wa maths, mwalimu hesabu wa primary school. Alikuwa na ito John Mbarire. Yani alikuwa anatufanya tunaimba kaa kwaya. Na alikuwa na famous saying because the eyes on the chalkboard. Yani macho yote kwenye ubao. Nakumbuka ma formula mingi za alitufunza because yake likuwa more reciting, kaa tulikuwa tunaimba, going through, the same thing. Yani pia alikuwa mse mcheshi. Si daro yake haibore.

Natumia vitu mingi kuwasiliana, lakini kuna wakati unatumia video kama unataka atleast kuongea na uyo mtu mkionana na uko na iyo personal appeal. Kama anafuraia na kitu namumbia. Na pia video unatumia na watu wenye mko karibu. Huezi video call to mtu from no where. Lazima una video call mtu mnajuana, mtu mko karibu. Sasa sana sana mi utumia video kuwasiliana na familia.

Natumia zote, natumia Wi-Fi, nikiwa kwa nyumba, kufanya vitu zangu hapa na pale, lakini nikitoka kwa nyumba natumia data ya simu. Lakini pia Wi-Fi unajua si bei kali sana, lakini sasa kama ukitoka kwa nyumba, hauna budi ila kutumia data kama unataka kuwa connected.

Miufanya majukumu mingi kazini, lakini mi hupenda kwanza kudeal na madata. Data, ma numbers hivi, hizo ndo vitu zangu. So, quantitative analysis, qualitative analysis, hiyo ndo job yangu sasa kazini. Hiyo ndo vitu pia mi hupendaga zaidi.

Ukisema hivyo, wee maneno ya shule kwanza high school, wee, vitu ni mingi, lakini, maybe niseme tu ma-classmates, lakini kuja kwenda university, hapo ndio things hiko, the new friends wenye nili-make, realizing pia life, knowing kujua watu vitu moja, mbili, tatu about life, hiyo ni kumbukumbu zenye niko nazo, zingine ni personal sana. I don't wanna reveal ata mimi. But hizi ndo some of the good things I remember. Just enjoy my friends.

Mimi napenda chakula mob, lakini yenye napenda zaidi ni ugali, skuma na nyama. Hizo zinaslap. Hii ukipata kwanza yenye imepikwa vizuri, kanyanya kwa umbali. Hiyo sasa ndiyo mi napenda. Ugali kwa wingi. Na greens. Greens sasa ni skuma hapo.

Vitu mingi zinanifanya nicheke lakini kuwatch komedi hiyo ndo inanichekesha zaidi kama leo nilikuwa nawatch komedi fulani ya Dave Chappell inaitwa Unstopable So hiyo irony hapo venye tu anadeliver well hizo ndo vitu zi hunichekesha.

Eh mimi nlikuwa msee wa business eh business studies, business studies manzee ilikua my favourite subject hata infact KCSE nliperfom fiti straight A nlipata straight A na pia ndo ilifanya hata nika major kuenda kwa economics and finance ndo bado nikaendelea bado na business though nika major kwa finance and accounting.

Sembe, chakula napenda ni ugali, ugali kwa sukuma na nyama. Kama nyama hakuna ugali kwa sukuma na mala. Kitu inaitwanga probiotics, hiyo sawa, hiyo, the sour taste yenye inakuwa kwa chakula. Eh, hiyo ni muhimu, na mimi upendaga manze saa mimi nimechoka ama nataka kitu sawa. That is the, hiyo ndo kenye mimi hukula,

Tunasherekea sikukuu na familia, familia ndo kila kitu So siku za sherehe tuna come together, tunakutana kama familia. Chinja kuku, chinja mbuzi, wengine ng'ombe kulingana na wingi wenu na namba zenu. Halafu mnakula, mnapiga story, halafu siku mnaita siku imeisha.